Ili kujitunza mimi hufanya mambo kadhaa yanayosaidia kuwa na afya njema ya kimwili na kiakili Kwanza ninavyojitunza mimi hufanya kujali afya yangu ya mwili na hakishikisha nafanya mazoezi mara kwa mara na pia kupata uzingizi wa kutosha Pia mimi hukula lishe bora na chagua vyakula venye virutubisho na kunywa maji ya kutosha kila siku Pia mimi hufanya mambo na kupumzika na ili kupunguza mawazo Nachukua mda wa kupumzika kutafakari au kufanya shughuli za mazoezi ninazozipenda Pia mimi hujal afya ya akili mental health nazungumza na watu ninaoamini na pia najipa mda wakuwa peke yangu nikihitaji utulivu Pia mimi huweka mipaka Najifunza kusema hapana pale inapobidi ilikuepuka, kuchoka, kupita kiasi.

Eee hapana Sijawai kujifunza kupiga gitaa hadi sasa sababu kuwa ni kwamba sijawai kupata munda wa kutosha wala mazingira yanao nifaa na kuanza mazoezi ya mara kwa mara Pia wakati mingine kipaumbele kimekuwa kwenye majukumu mengine kama masomo kazi na shuguli za siku Hata hivyo kupiga gitaa ni jambo ninalovutia sana Ninapenda wazo la kuweza kujieleza kupitia mziki, kupunguza mawazo na hata kufurahisha watu wengine kwa nyimbo Nikiamua kujifunza ningependa kuanza na msingi kama kushika gitaa vizuri, kujifunza kodi raisi na kufanya mazoezi kidogo kidogo kila siku Pia ningetumia video na mafunzo kutoka mtandaoni au kupata mtu wakunifundisha.

Ninapanga kazi zangu kwa utaratibu ili niweze kufanya kwa ufanisi bila kuchoka sana. Kwansa kabisa narodesha kazi zote ninazohitaji kufanya hiwe ya kila siku au zamda mrefu Baada ya hapo napanga fibaumbele kwa kuangalia kazi zilizo na dharura na zile zilizo muhimu zaidi kazi za haraka na zifanya kwanza kisha na zifuatisha na zile zinazohitaji umakini mkubwa Pia ugawa kazi kubwa kwa vipande vidogo vidogo hizi ili sizionekane ngumu na za kuchosha sana Natumia ratiba ya muda kwa kupanga kazi kulingana na saa au siku maalum. Hii hunisaidia kuchitunza muda wangu vizuri na kuhakikisha kila kazi napewa nafsi yake kati ya kazi huweka muda wa mapumziko mafupi ili kuzuia uchofu na kuongeza umakini Mwisho wa siku na jidathimini kwa kuangalia kazi zilizo kamilisha na zile ambazo sijakaamilisha.

Ninapo kutana na tatizo kazini Mimi ulishamblia kwa utaratibu na utulivu ili kupata sulisho la kudumu hua naanzia kwa kuchukua muda kuelewa tatizo lenyewe kabla ya kuchukua hatua Hii inausisha kuuliza maswali kukusanya taarifa muhimu na kutambua chanzo halisi cha tatizo baada ya kulishugulikia Baada ya kuelewa tatizo, nalichambua kwa kina kwa kuangalia athari zake, watu wanauhusika na rasilimali zilizopo. Hutafuta njia mbadala ya kulitatua kwa kufikiria mawazo tafauti na kupima faida na hasara za kila njia. Katika hatua hii, ushirikiano na wenzangu ni muhimu kwa kusikiliza mawazo ya wengine. Kisha nachagua suluhisho linalofaa zaidi na kupanga namna ya kulitekeleza hugawa majukumu pale inapobidi kuweka muda walumu wa utekelezaaji na kufuatilia mandeleo ili kwa kuhakikisha kila kitu kinaendelea kilivyopangwa Pia mwisho natathmini matokeo baada ya tatatizo kutatuliwa ili kujifunza kutokana na uzoevu huo.

Ndiyo, napenda kuenda pwani sana kwa sababu inanipa utulivu wa akili na furaha ya kipekee, mazingira ya pwani upepo mwanana wa bahari sauti ya mawimbi hunisaidia kupunguza mawazo na kufanya nijisikie nimepumzika Ninapo kuwa pwani na hisi kama akili inapata nafsi ya kupumua na kuondoa mawazo kila siku Bali si atinaenda ile kila siku Bali huwanaenda pwani Kwa muda au wakati fulani kama vile malikizo hivi Pia napenda pwani kwa sababu ya uzuri wa asili uliopo pale kuangalia bahari iliyopana mchanga mweupe na anga blu hunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile Kwa upande wa shughuli pwani hunipa fursa ya kufanya mambo mbalimbali kama vile kuogelea kucheza micheza ya mchanga na kupumzika chini ya kivuli.

Kwanza kabisa ningemshauri mtu anayeanza kazi kuwa na mtazamo chanya na subira kazi mpya mara nyingi huwa na changamoto na mambo mapya ambayo mtu hajazoea Kwa hivyo ni muhimu kuelewa kwamba kujifunza kuna chukua muda kushindwa mara moja au mbili si ishara ya kushindwa kabisa Pia ningemshauri kujifunza na kuelewa taratibu na utamaduni wa kampuni kuelewa jinsi mambo yanavyofanywa, miongozo na jinsi watu wanavyo shirikiana inasaidiana kunasaidia kujingiza mzuri katika timu na kuepuka makosa yasiyo ya lazima Hii pia ni muhimu kwa kujenga uhusiano mzuri na wenzangu Pia ningemshauri ya kuwa mchangamfu katika kujifunza na kuuliza mazwali Hakuna mtu anayejua kila kitu mara moja, hivo kuuliza mazwali pia si mbaya Pia ningemshauri kuchukua nafsi za kujitunza kama usingizi wa kutosha, lishe bora na mapumziko mazuri mwisho ningemshauri pia kuwa na mtazamo wa kujifunza kila siku kila siku ni fursa kujifunza kitu kipya kuboresha ujuzi nakuelewa vizuri zaidi jinsi kampuni inavyofanya kazi au jinsi inavyofanya mambo yao.

Kitendo cha wema nimewaifanya ni kusaidia wengine wanapohitaji msaada Iwe kwa maneno ya faraja ushauri au hatua moja kwa moja kama kubeba kitu au kushughulikia tatizo ndogo walilonao Pia ni mewaishiriki na wengine pale inapo wezekana ili kushiriki katika chakula vitabu au hata maarifa yangu ili kumsaidia mtu mwingine kufanikisha jambo Pia nimewaikuwa makini na maneno yangu kuchunga maneno yale yanayo toka kutoka kinywani mwangu yasiyo kuwa na chuki kwa mara nyingi maneno yetu yana nguvu kubwa naweza kumsaidia mtu kuelewa dhamani yake na kupata faraja pale anapokuwa na huzuni. Pia nimewahi kumtendea jirani au mfanyikazi wangu kwa wema kumusalimia kwa heshima au kushukuru anayenisaidia. Pia nimewahi jali mazingira yangu kutunza mazingira yangu binafsi kwa kupanda miti kuhakikisha sio mimi husababisha uharibifu na uchafuzi wa mazingira.

Mwandishi ambaye mimi nampenda naeza sema, ni mwandishi maarufu Kenya anayeitwa Ken Walibora. Ni Mwandishi maarufu aliyechangia sana fasihi ya kiswahili Alijulikana kwa hadithi zake zinazoguza maisha ya kawaida ya watu, changamoto za kijamii na maadili ya jamii. Moja ya kazi yake mshauri ni dunia uwanja wa fujo ambayo inachambua tabia za binadamu na changamoto za kijamii kwa mitindo wa kuvutia kama ningechagua mwandishi wa vitabu, ningesema kwamba mwandishi Ken Walibora Anapendeza kwa sababu ametupa picha halisi ya maisha ya watu na jamii kwa kiswahili safi na yenye mvuto.